Ndiyo, ningependa kurudi ujana lakini si kwa kila kitu. Ningependa kurudi kwa sababu ya uhuru wa mawazo, furaha ndogo ndogo na maisha bila mizigo mingi. Ujana ulikuwa wakati wa kucheka kirahisi, kucheza na marafiki na kuota ndoto bila hofu. Hata hivyo, nisingependa kupoteza mafunzo niliyopata sasa. Changamoto nilizopitia, ndizo zilizopanya, niwe mtu niliye leo, mwenye kuelewa maisha, kuwajibika na kuthamini muda. Kwa hiyo, nigependa kurudi ujana kwa kumbukumbu na hisia zake, lakini niendelee na hekima niliyo nayo sasa.

Ndio, napenda kusikiliza redio redio hunibeba kwa sababu inanipa habari, burudani na muziki kwa wakati mmoja. Napenda kusikiliza vipindi vya asubuhi au jioni. Hasa vinapojadili mambo ya kijamii au kucheza muziki inaoupenda. Redio pia hunifanya nijisikie nimeunganishwa na watu wengine kwani unasikia sauti ya watangazaji na maoni ya wasikilizaji ni njia rahisi ya kufurahisha ya kupumzika na kujifunza mambo mapya.

Ndiyo, ninaigawanya taka zangu. Ninajitahidi kutenganisha taka zinazoweza kutumika tena na zile zisizoweza kutumika tena. Kwa mfano, karatasi plastiki na chupa za kinywaji huwekwa kwa pamoja kwa ajili ya kuchakatwa huko taka taka zinazooza kama mabaki ya chakula, zikibaki tofauti. Kugawa taka kunanisaidia kulinda mazingira, kupunguza uchafuzi na kufanya jamii yetu kuwa safi na yenye afya. Pia, ni tabia nzuri ya kila mtu kuiga.

Kipindi cha televisheni ninachopenda ni vipindi vya elimu na habari. Napenda vipindi vinavyo niongezea maarifa, kunifundisha mambo mapya na kunisaidia kuelewa yanayoendelea katika jamii na dunia kwa ujumla. Pia napenda vipindi vya kuhamasisha na hadithi za maisha kwa sababu hunipa motisha na kunifanya ni tafakari. Wakati wa kupumzika hutazama pia vipindi vya burudani ili kubadilisha mawazo.

Ndiyo napenda kulima bustani kulima bustani hunipa furaha na utulivu wa akili napenda kupanda mboga na mimea midogo kwa sababu hunifanya nijiskie karibu na mazingira na kunifundisha subira na bidii. Pia, bustani hunisaidia kupata chakula safi na kuifanya mazingira ya nyumbani yawe mazuri. Kwa kifupi, kulima bustani ni shughuli ninayoipenda kwa sababu inaniburudisha na inanifaa kiafya.

Napendelea kusimamia na pia kusimamwia kulingana na mazingira ya kazi. Napenda kusimamiwa kwa sababu hunipa mwongozo, mrejesho na nafasi ya kujifunza kutoka kwa walio na uzoefu zaidi. Hii hunisaidia kuboresha kazi yangu na kuepuka makosa. Pia napenda kusimamia kwa sababu inanipa fursa ya kuongoza, kupanga kazi na kuwahamasisha wengine. Kusimamia hunifundisha uwajibikaji na mawasiliano bora. Kwa kifupi, ninaweza kufanya kazi vizuri chini ya usimamizi na pia katika nafasi ya kusimamia. Kwa sababu, zote hunisaidia kukua kikazi.

Wakati wa msongo wa kazi, kwanza napumzika kidogo ili kutuliza akili. Hii inaweza kuwa kwa kuchukua pumzi za kina, kunywa maji au kutembea kidogo. Baada ya hapo, najiwekea kipau mbele cha kazi, kubainisha jambo la muhimu zaidi kufanya kwanza na kuepuka kuchanganyikiwa. Pia, nakaa na wenzangu au msimamizi, pale inapo hitajika ili kupata ushauri au msaada. Zaidi ya yote napanga ratiba yangu vizuri na kugawa muda kwa kazi zote ili nipate kufanya kila kitu kwa utulivu na kwa ufanisi. Kwa kifupi napambana na msongo wa kazi kwa utulivu, mpangilio na kushirikiana na wengine pale inapo hitajika.

Ndiyo, ninatoa sadaka na michango. Ninapo toa ni kwa sababu ninataka kusaidia wengine na kutoa mchango wangu kwa jamii, kanisa au wale walioko katika shida. Michango hii inaweza kuwa ya kifedha, chakula au msaada wa aina nyingine pale inapohitajika. Kutoa sadaka, kunanifanya nijisikie furaha kuridhika na kuunga mkono wengine na pia kunanifundisha umuhimu wa kutoa kwa wengine bila matarajio ya kurudushiwa.